Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Ninazozitumia katika kuwasaidia jamii yangu kwanza kabisa natumia matibabu ambayo nimeeza kuyasomea kama mdaktari na kuweza kuitumia taaluma yangu katika kuwasaidia jamii yangu. Na kuwahudumia wagonjwa wote ambayo nafaa kuwa ambayo ni wagonjwa na ambayo ni wa jamii yangu vyema heshima na kuwatoa bila kuwajali. Wametoka katika kabila gani au uhasama wao kiuchumi au kijamii. Wote kuwatibu katika njia moja ambayo ni ya kikweli. Ina tabia ambayo nieza kunipa njia ya kuweza kuheshimu watu ambayo wako katika jamii yangu ninajitahidi kutoa huduma bora ya afya katika jamii yangu. Na ushauri ipasavyo na kuwapa matumaini ya mambo ambayo yanaeza kukuja. Siku za mbele, mimi kama daktari naisaidia jamii yangu kwa kina sana kwa kuwapa vyote ambavyo ninavyo kwa taaluma ya udaktari.

Kifaacha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu chaanja. Simu chaanja inanisaidia katika nyanja nyingi katika maisha yangu ya kila siku hasa katika kazi yangu ya udaktari. Kupitia simu ninayo itumia huweza kunirahisishia mambo na kuweza kuyafanya kwa haraka. Na pia wenzangu kazi ni kuweza kuiharakisha kazi. Kupokea au kutoa ushauri na au kitaalamu. Na pia kutumia taarifa muhimu sana katika zinazo letwa katika simu chanja yangu. Na pia kutafta mambo mengi katika simu ili kuwa hudumia wagonjwa au ratiba ya kazi. Pia simu chanja inani rahisishia kupata taarifa ya maisha na mambo mapya ambayo yanayo endelea. Ninaweza kusoma manakala na afya na kuweza kujua mambo mengine kuhusu teknolojia yangu ya kikazi. Kufanya utafiti mfupi na kujifunza mambo mapya kuhusu taaluma yangu. Zaidi ya hapo ninapenda kukaa na simu chanja kwa kuwa ninjia moja wapo ya mawasiliano na huweza kufanya mambo mengi kuwa rahisi maishani.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza kabisa najitahidi kubaki mtulivu na kujizuia kupata hasira ninaamini kuwa hasira hufanya mgogoro kuwa mkubwa zaidi na badala ya kutuuliza na kutatua. Nachagua muda kutuliza mambo yangu yote akilini na upande wa mwezangu ili kuelewa chanzo cha tatizo. Hisia zake mtazamo wake bila hadi kumtazamia anacho kikumbuka na kuweza kumhurukia katika haraka ya hasira. Hio ni mbaya huweza kunifanya na poteza mwelekeo. Baada ya kusikiliza ninajieleza kwa utulivu na heshima. Nikielezea kuwa hisia zangu mtazamo wangu na pia bila kutumia lugha ya kerekere au kukerera mwenye kuni laumu ninatumia lugh ambayo ni njema na nina pendelea mazungumuzo ya wazi au ukweli. Kwa sababu kujenga uelewano katika kati yetu na katikati ya mambo ambayo yanendelea ninjia nzuri ya kuweza kujua tunacho weza kukifanya ili kupata suluhisho la mambo yetu. Kushidana na nani yuko sahihi. Mambo ambayo ni sahihi ndio tunayoyafuata na kuweza kutuliza mgogoro ambao ni mkali na kupunguza hasira ili kupunguza mgogoro.

Najenga mahusiano ya wafanyakazi wangu, vyema. Ili kuzingatia heshima, mawasiliano mazuri ushirikiano. Kwanza, nina imarisha kuwa nimeweza kuwaheshimu wenzangu wote bila kuchagua na bila kujali cheo chao. Majukumu yao au wanacho kifanya kazini. Ninaweza kuwasiliana na kila mtu kwa makini na kwanjia moja. Mawazo au maoni huwa ni dalili kwangu naweza kuleta uhusiano mwngine wa kiakili na huchukulia kila wazo lao kama muhimu katika kazi ya pamoja. Pili, ninadhamini mawasiliano ya waziwazi na ukweli. Sipendi uongo katika kazi au changamoto za kazi. Jambo linalo jenga imani na mshirikiano katika kazi.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo kama hii hunisaidia kuongeza mawazo akili kama drafti, chess au monopoly. Hunifurahisha kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa kina. Kupanga mikakati yangu ya akili, kunipunguzia mawazo kiakili. Pia hunisaidia kufanisi na kuongeza ujumla yanayokuwa katika akili yangu. Kujenga ufariki na fikira nyingi ambazo waweza kunisaidia kijamii. Hasa ninapokuwa katika nje ya majukumu ya kazi waweza kunisaidia kujua ninachotaka kukifanya na ninachofaa kukifanya vizuri ili kuwa na maamuzi mema ya kiakili. Waweza pia kuniburudisha na kunisaidia kimaisha. Hii huweza kunisaidia kuwa na mikakati yangu mwenyewe.